Jee napenda kununua vitu mtandaoni naam kwa kweli, mini mtu ambaye napenda kununua vitu mtandaoni. Kwa sababu katika hile hali ya kununua vitu mtandaoni, unapata kwa mba inaeza kukusaidia kutopoteza mda mwingi. Kwa sababu katika hile hali ya kuenda dukani, unapata kwa mba utatumia mda mwingi na utapoteza mda mwingi na hautafanya vitu vingi. Lakini iwapo unaeza kuchagua vitu mtandaoni uangalie nini unataka nini hautaki Unaeza kuchagua kisha utapata kwamba inakuraisishia maisha ili uweze ku kuokoa mda Kwa hivyo mini mtu ambaye napenda kununua vitu mtandaoni na nimenunua vitu vingi mtandaoni.